Napenda chai kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku. Hunifanya nijisikie joto na mtulivu na hunisaidia kuamka vizuri wakati mwingine hubadilisha na kahawa nyeupe au maji ya uvuguvugu. Hasa, ninapotaka kusafisha mwili na kuanza siku nikiwa mchangamfu.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuanza na heshima ya mawasiliano mazuri. Husikiliza mawazo yao kuwadhamini na kuwasiliana kwa uwazi na kwa ukarimu. Pia napenda kushirikiana wakati wa kazi kusaidia pale inapohitajika na kugawana mafanikio kama timu.

Napendelea kilicho kizuri na laini kiasi. Kitu laini hunifanya nijisikie huru na mtulivu zaidi. Hasa kwa ajili ya kupumzika. Hata hivyo napenda kisiwe laini kupita kiasi. Bali kiwe na usawa mzuri ili kiwe cha kustarehe na pia kizuri kwa afya.

Pa kihistoria, kihistoria, ningependa kutembelea ni pyramid za misri. Ningependa kuenda huko kwa sababu ni kati ya maajabu ya dunia ya kale na za kihistoria ndefu. Sana kuhusu ustaarabu wa misri za zamani. Kutembea mahali hapo, ungependa kupata fursa ya kujifunza kwa sababu kuhusu kihistoria usanifu wa ajabu na maisha ya watu wa kale.

Iyo napenda kusikiliza redio. Redio hunipa habari za haraka, mziki na vipindi vya elimu na burudani. Pia napenda kusikiliza redio wakati wa mapu mziko au nikifanya kazi nyepesi. Kwa sababu hunifanya niji sikie karibu na yanayotokia na kuniburudisha bila kunichosha.

Hii wikendi hufanya mambo ya kupumzika na kujipanga upya. Hufanya usafi wa nyumba kupika chakula ninachokipenda na kutumia muda kusikiliza muziki au kutazama filamu. Pia hutumia muda na marafiki au familia wa karibu, kuzungumza na kucheka pamoja.

Kuwainisha maisha ya kazi na maisha ya kibinafsi ni kwa kuweka mpangilio na mipango wazi. Kwanza kupanga ratiba ya kazi ili nimalize majukumu muhimu kwa wakati na kuepuka kubeba kazi nyingi kupita kiasi. Nikiwa nje ya muda wa kazi nahitaji kuzima mawazo ya kazi na kujipa muda wa kupumzika.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupika. Napenda kukila nyumbani au kwenye mkahawa mzuri unaopikwa chakula cha nyumbani. Napenda kukila nyumbani kwa sababu huwa kipya safi na kimeandaliwa kwa upendo hasa wakati wa chakula cha mchana. Ladha yake ni tamu na yenye viungo vizuri, kuku na laini na vyenye mchuzi mzito unaoonja vizuri. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila chakula hiki nikiwa mdogo nyumbani kilipikwa na mtu wa familia na tangu siku hiyo ninakipenda sana. Nilielezwa kuhusu chakula hiki na familia yangu na mara ya mwisho nilikuwa nilikila ilikuwa siku chache zilizopita na bado hukifanya nijisikie nimeshiba na mwenye furaha.

Nafua nguo mara moja au mbili kwa wiki. Hii hunisaidia kuweka nguo zikiwa safi na nadhifu. Pia hugawa hunipa muda wakufikiria na kufanya kazi zangu ili nifanye kazi na utaratibu. Nikipita wiki yenye kazi nyingi nikiwa na nimechoka sana.

Pendelea baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na ninaweza kufanya kazi vizuri bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kujisitiri kwa kuvaa nguo za joto kuliko kukabiliana na joto kali. Hata hivo sipendi baridi kali.

Kila siku hutumia usafiri wa umaa hasaa basi basi au matatu kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunisaidia kufika kazini au shuleni kwa gharama nafuu. Wakati mwingine nikihitaji kutembea umbali mfupi kutembea kwa miguu jambo ambalo pia nzuri kwa afya.